Naam, ninapenda kuangalia nyota hasaa wakati wa usiku ambapo kuna anga imefunguka vizuri, hakuna mawingu na pia kuna mwangaza unaotosha wa kuangalia nyota hizo. Nyota zinapendeza kwa kuwa zina rangi na miundo tofauti na huwa zinafanya anga kung'aa na kukaa vizuri wakati ambapo tunazitazama.

Ninapenda kwenda sinema sana na ninaweza kwenda kwa sinema mara nyingi iwezekanavyo kwa wiki hata kama nikila siku kwa sababu sinema huwa zinanifurahisha na zinanisaidia kupumzika baada ya kazi na huwa pia ninapenda filamu, hasa filamu za kizungu na pia za kia Afrika, za lugha ya kiswahili pia nazipenda na pia za kiasili za hapa kwetu Kenya, sinema za bongo, napenda kuzitazama zote kwa hiyo. Wakati ambapo ni na wakati ni natazama sinema nyumbani na pia angalau marambili kwa wiki, hua ninapenda kuenda kutizama sinema. Lakini wakati ambako siwezi kwa shughuli tofauti, huwa ninapenda kutizama katika runinga ama kwenye tarakilishi yangu.

Mahali ambapo nimesafiri pazuri, ninaweza kusema kwa uhakika kuwa mahali ambapo ninaeza penda kusafiri sana ni mahali ambapo, ama mahali ambapo nimewahi kusafiri pazuri ni mahali pa pwani, ama huko pwani ambapo kulikua na mandhari mazuri na tena ya kupendeza, na pia nikapatana na watu ambao waliokuwa wazuri na wenye moyo wa kukaribisha wageni sana. Mahali hapo kulikuwa na wageni wengi hasa watalii. Na pia kulikuwa kuzuri kwa upande wa vyumba, kulikuwa na vyumba vizuri. Chakula chao pia ni kizuri zaidi. Na pia wanauza bidhaa mzuri na za kupendeza nyingine hata za kiasili. Kwa hivyo kuwepo hapo kulisaidia sana na kulinifurahisha sana Kwa sababu nilikuwa nimeenda kutazama na nikaona kukua palikuwa mahali pazuri sana.

Naam, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole, na pia ule wa kuandika herufi ama ule ambao ulikuwa ume unadhirishwa kitambo wakati ambapo mfumo wa usalama wa vidole haukuwa umetokea, hasa kwenye simu na pia tarakilishi kwa sababu nyingi ambazo zinazotoka wakati huu zinatoka na kuweza kuwa na mfumo huo wa usalama ambao unasaidia na kuwa Kwanza kabisa katika kuweka usalama kwa kuwa hamwezi mkafananisha mwuhuo na mtu mwingine na pili pia inasaidia kuhifadhi wakati kwa kuwa huitaji kushinda ukiandika nambari na wakati mwingine ni usiku ama hakuna mwangaza wa kutosha na huwezi kuona vizuri. Lakini wakati ambako unajua mahali unafaa kuweka mfumo huo ili kufungua kifaa chako cha kielektroniki inasaidia sana.

Ninapenda lea mazingira ya kikazi ambapo kwanza kabisa kuna Mantari mazuri maali ambapo wakuna kelele kuna hewa nzuri na safi na pia kuna usafi wa kutosha kwa njia ya kuwa kuna takataka wala kuna harufu mbae inayotoka na mahali hapo Pia mantari mazuri ya kazi ninafurhia wakati ambapo ninapata mahali ambapo ninafanya kazi watu ambao ninafanya kazi na mawenzangu katika kazi ni watu ambao tunaeza kushirikia na vizuri na kufanya kazi vyema bila matatizo yoyote Pia mahali ambapo ni mazingira pazuri pakufanya kazi uwa ninapenda kufanya kazi mali ambapo wakubwa wangu ama watu wambao wanao nisimamia kazi ya simamizi wangu ni watu wambao wanaeza waka tukajadiliana nao na kusaidiana nao na pia wanaeza kusikiza kama inahusu mambo ya nayo ya thiri utenda kazi wangu.

Naam ninafahamu majirani zangu kwa kuwaona. Ingawa siwezi nikaweza kuwafahamu zaidi ya hapo kulingana na kazi ambazo wanazifanya ama wengine ambao wanahusiana na familia zao. Lakini kwa kuwaona na kutokana na uhusiano ambao tumekuwa nao Ninaweza kuwafahamu kwa kuwaona Lakini mahusiano zaidi ya hapo mahali ambapo ninaishi yanaweza tatizika kidogo kwa kuwa kila mtu ana boma lake na mboma hilo limezingirwa kwa hiyo mtu hawezi kuingiaingia kwa katika boma la wenyewe wakati ambapo anajisikia Lakini tukikutana iwapo tunakutana tunafahamiana Tunaweza kusalimiana na kuongea mawili matatu lakini Hawo siwezi kushindwa kuwajua wakati ambapo tunakutana nao.

Muziki ambao ninaupenda zaidi ni muziki aina ya reggae music na pia ninapenda kusikiza pop ama classical music sana sana. Muziki huo nimekua nikiusikiza tangu nilipokuwa mdogo tangu nilipokuwa mchanga. Muziki huo unaimbwa kawaida unaweza kuimbwa na mtu binafsi ama atabendi. Na miziki ninayoipenda ya Regge music sana sana nina penda bendi la UB40 huwa ninasikia wakiwa na nyimbo mzuri na tenaza kupendeza na mziki wao Una mafunzo mengi na pia wakati ambapo wanaimba ni mziki ambao unapendeza Mara nyingi huwa nina penda kusikiza muziki wakati ambao nimetulia niko nyumbani sina mambo mengi ya kufanya Ama hata wakati ninapofanya shughuli zangu ndogo ndogo nyumbani huwa ninapenda kuweka mziki, waregge na kuusikiza. Na wakati ambapo ninaskiza nyimbo hizo huwa ninaskia, nimefurahia na kujumuika kwa roho. Na pia ninaweza kufurahia hisia zangu zinaweza kuimarika na pia zina inuka vizuri.

Mfumo ambao ningependa kujifunza ni mfumo wa kiteknolojia kwa njia ya AI ambao ulikuwa ama umekuwa ukivuma kwa muda sasa. Mfumo huu ni mzuri na unasaidia hasa katika ku shughuli za kikazi na pia kutumia bidhaa nyingi ama za kielektroniki ambazo zitakuwa zinatengenezwa. Na nyingine ambazo zimefika kama vile robots ambazo zimekuwa zikitengenezwa nimewahi kujaribu kujifunza miaka kathaa iliyoweza kupita Lakini sikuweza kujifunza kwa kuku hakukuwa na teknolojia ya kutosha Lakini kwa sasa ninaweza kuingia kwenye kituo ama chuo chochote ambacho kina mafunzo hayo na pia ninaweza kujiandikisha, kujisajili na kuanza kusoma Ninaweza kuanza wakati wowote hata sasa hivi Ninaweza kuanza wakati mwezi wa pili unapoanza Ninaweza anza kusoma ili niweze kupata ujuzi huo.

Mamba ambayo ninafanya ili kuwatia moyo wenzangu kwanza kabisa ni shughuli ninapenda sana wakati ya ambapo ninawatia moyo kwa njia ya kuwa himidi na kuwauliza waendelee kufanya kazi vizuri na kutia moyo katika vile ambavyo wanavyofanya na pia kuwa shirikisha ili waweze kujihusisha na shughuli za kikazi ambazo zinaweza kuwasaidia siku za usoni pia huwa niapenda kuwashawishi waendelee kujifunza ama kuwa na mafunzo zaidi yanaeza kuwasaidia hasa kwenye siku zijazo na pia kuwashawishi na kuwashauri katika mambo ambayo yanaweza kuwa yakiwaathiri, shughuli za kikazi, mambo ya kimaisha, ndoa, kazi familia. Ya mambo mengi ambayo yanaweza kuwa yana hayaendi sawa na yanaathiri utenda kazi wa.

Muziki ambao ninasikiliza mara nyingi ni mziki wa rege music Hua ninapenda kusikiza mziki huo Nikiwa nyumbani wakati ambapo ninafafiri Wakati ambapo niko katika umati wa watu Pengine hata niko mahali kwenye laini Ninangojea kufanyiwa ama kuhudumiwa katika jambo fulani Pengine ni kwenye benki Ama hata katika shuguli ngine tu yoote ambapo sifanyi kazi Ama sina siitajiki kuwa nikitumia Likifanya kazi yoote kwa am ambayo inatumia umakini wangu ua ninapenda kusikiza muziki pia Wakati ambapo nipo nyumbani ninapumzika Ama wakati ambapo ninafanya kazi ndogo ndogo za kinyumbani kama vile kuosha viombo ama kuosha nyumba ama kufanya tu usafi wa wakinyumbani uwa ninapenda kuskiliza nyimbo hio ni nyimbo nzuri na huazina furaisha na zina asaidia katika kusisimua hisia zangu.

Mboga ambazo ninapenda kuzila ni mboga zile mboga za kienyeji mboga za rangi ya kijani ambazo zinakuzwa shambani sana sana mboga kama vile kunde na zingine ambazo zinakuwa kwa kawaida hapo nyumbani kwenye shamba ndogo ya nyumbani huwa ninapenda kuzikula kwa sababu zina faida nyingi katika mwili Kwanza kabisa uwe zinasaidia katika kuimarisha afya na kutengeneza damu na pia ni mawaidha kutoka kwa daktari kula mboga hizo kwa kuwa wakati ambapo unazikula zinasaidia kwenye afya ya kimwili Hasa ambapo magonjwa mengi ambayo watu wako nayo Yanasababishwa na vyakula ambavyo tunakula kwaiyo mboga za kienyeji zinasaidia sana ama mboga zinasaidia sana ili kuimarisha afya ya watu wazima na pia watoto.

Ninapenda kufanya kazi peke yangu Sipendi kufanya kazi peke yangu huwa ninapenda kufanya kazi na wengine kwa sababu Nikiweza kufanya kazi peke yangu huu ninaweza kwanza kabisa ninaweza kufanya makosa ambayo yanaweza nisaidia ya naeza nifanya nisiweze kufanya kazi yangu vizuru makosa pia ya nasaidia mtu kuweza kuangalia mahali ambapo ya naeza kurekebisha lakini siwezi sema ni jambo ambalo lina mtu anaeza fanya ama lina kubalika kazini lakini mimi kwanza kabisa huwa ninapenda kufanya kazi na wengine hili kuzuia mambo kama haya ambapo wakiweza ona kuwa ninemefanya makosa mahali fulani hasa makosa ya kikazi wanaeza kunirekebisha na pia ninaweza kufanya kazi yangu vizuri baada ya hapo.

Naweza sema si si ati ni kitu ambacho ninapendelea kufanya saa kukimbia lakini naweza sema kuwa ni kitu ambacho huwa ninafurahia kufanya kwa kuwa huwa kinanisaidia kufanya mazoezi ya kimwili hasaa wakati ambako sijaeza kufanya mazoezi kwa muda mrefu. Kukimbia pia huwa kunanisaidia kufanya mwili wangu uwe na nguvu na pia uweze kuvumilia hasa wakati ambapo ninatembea kwa muda mrefu ama ninakimbia pia Sio hasa katika sporti hamna mambo kama hayo Lakini kukimbia ni kitu ambacho kinaeza kusaidia kukua mwili wako unakaa vizuri roho inapiga damu vizuri na pia akili inachangamka kwa hivyo kukimbia kwangu. Si ati ni kitu ambacho nina kifanya kila siku lakini wakati ambapo nitafanya huwa ninapenda kukifanya vizuri.

Ninaweza kushiriki katika shughuli nyingi wakati wa mvua lakini shughuli hizo ninataka kuzifanya ama ninapenda kuzifanya wakati mahali ambapo sinyeshewi lakini kwa jumla sipendi kufanya shughuli mingi hasa shughuli ambazo zitaanihusisha kushika maji wakati wa mvua kwa sababu nilipewa onyo na daktari kwa kuwa baridi nyingi kupindukia inaweza kusababisha maumivu kwangu lakini mbali na hayo hua napenda mvua kwa kuwa kwanza kabisa kutakuwa na maji na pia ni mimi ninapenda mazingira mbayo yanahifadhiwa vizuri hasa wakati ya ambapo kuna nyasi zinamea kuna miti na pia mauwa yanakuwa na yanapendeza manthari yenyewe kabisa yanapendeza na yanakuwa ni mazuri kabisa ninafurahia mvua sana sana wakati ambapo haijanyesha kwa muda mrefu. Kwa mfano jana kulikuwa na mvua ambayo ilinyesha baada ya karibu mwezi mmoja kama hakuja kuwa na mvua kwa hiyo ni kitu ambacho nilikifurahisha Nilikifurahia sana. Lakini mvua sa zingine huwa mvua inapenda kubadilisha mipango yangu hasa kama nilikuwa nimepanga kuenda nje inaweza kua kitu ambacho sio kizuru kwa kuwa kwanza kabisa kama hautumii chombo chako cha usafiri kama sina gari langu nyumbani ninaweza kuteseka hasa katika pande ya usafiri na pia Ninaweza kuwa hata labda sikuwa nyumbani na mavazi ambayo nilivaa sikutarajia kutakuwa na baridi kwa hivyo Inabidi ninunue mavazi mengine ambayo yatanikinga na mvua na baridi ama nirudi tu nyumbani, na kama sijatoka nisiweze kutoka kwa sababu kunaweza kukua na matope ama hata kukue na mvua nyingi kupindukia na kukue na mafuriko.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi kwenye ukuta wa chumba changu ni rangi nyeupe Mimi ninapenda mchanga nyiko wa rangi nyeupe na thahabu kwa kwenye ukuta wangu ama katika mambo mengi kwenye nyumba huwa napenda sana rangi hiyo Pia kwenye vitu ama kwenye kitanda huwa ninapenda rangi hiyo hiyo na pia kwenye pazia za dirisha ninapenda sana rangi ya rangi nyeupe Ikiwa imechanganyika na rangi kidogo za thahabu kama sio hivyo huwa ninapenda kutumia rangi ya mchanga ambayo kwangu inanipatia joto flani na pia inarembesha mandhari ambavyo nakaa hasa chumba changu chakulala huwa ninapenda wakati ambapo hakina rangi nyingi za mchanganyiko na kinanipatia mpangilio mzuri ambao ninapenda na pia kinasaidia ama rangi hizo zikiwa hivyo zinasaidia akili yangu kupumzika vizuri.

Siwezi sema kuwa ninapenda zaidi baridi au ninapenda zaidi joto, mimi huwa ninafurahia wakati ambapo kuko wahadi ya sawia, hakuna joto jingi wala hakuna baridi nyingi. Sababu huwa ninapenda wakati kuko hivyo ni kwa sababu kwanza kabisa siwezi nikaweza kukaa mahali ambako kuna baridi kali kwa kuwa baridi kali huwa inaathiri afya yangu hAsa katika kupata mafua na wakati mwingi ama nyakati nyingi ambazo nimeenda hospitalini Daktari amenipa mawaidha kutoenda kwenye mahali ambapo kuna baridi zaidi Pia wakati ambapo kuna joto zaidi, hasa wakati ambapo kuna jua kali sana, siwezi kufrahia kwa sababu huwa inaniathiri hasa macho, ninafika mahali kwanza kama sijavaa miwani ama sina dawa niliyobeba. Huwa ninataseka sana kwa sababu ya nasababisha maumivu ya macho na pia kichwa.

Ninapenda chakula cha haraka lakini siwezi kusema kuwa ninapenda chakula cha haraka kila wakati kwa sababu huwa chakula cha haraka ni kizuri lakini huwa kime kina sukari nyingi sana na mafuta nyingi sana katika mwili ambalo usio jambo mzuru kwa sababu Daktari anakataa vyakula hivyo hasa kwa sababu ya kusababisha magonja ya kisukari na magonja ya moyo na mengine kama hypertension ambayo ya nasababishwa na kukua na sukari nyingi ambayo haywezi ikaweza kufafadhiwa vizuri katika mwili kwa hivyo Ingawa ni napenda chakula cha haraka. Sina tabia ya kukila kwa sana kwa sababu atari zinazo tokana na chakula hicho ni nyingi kuliko manufa yake na ningependa kukaa katika afya mzuri na kuishi maisha marifu.

Sipendi sana kula vyakula vya mchana lakini chakula ambacho ninapenda kukila sana wakati wa mchana ni chakula aina ya wali na pia mayai ni vyakula ambayo ninanivipenda vina Vinatumia muda kidogo kutengeneza na pia ni vizuri kuliko vyakula vya haraka kwa sababu wakati ambapo ninatangeneza mayai ninajua hata nikichemsha mawili ya nafaida nyingi na faida nzuri katika mwili na pia ninaweza kukila kula hata wakati mwingine hata usiku na wakati mwingine wowote sijawahi kuona mtu ambaye amekatazwa kula chakula hicho na daktari kwa hivyo ni chakula kizuri Lakini pia kinafaa kuliwa kwa mpangilio ili kuzuia kula sana na pia kusababisha maumivu ama matatizo ya kimwili.

Ninapenda mtu ambaye ana tabia mzuri, na tabia za kupendeza, ama tabia ambazo tunaziona kuwa mzuri katika jamii. Kwanza kabisa ni mtu ambaye ana heshima kwa wengine. Wakati ambapo mtu anaheshimu watu wengine ama mambo ambayo watu wengine wanafanya, ni jambo ambalo linapendeza, ni jambo la kufurahisha, na ni jambo ambalo linaweza fanya mtu aweze kukuwa na imani sana, na ni hasaa kibiashara wakati ambapo mnafanya biashara na mtu na unauona kuwa kabisa anajaribu kukuheshimu ama kuheshimu mambo ambayo unayofanya ni jambo ambalo linavutia sana na kufurahisha sana kwa sababu heshima itafanya kuwe na amani, kuwe na utulivu, na pia mtu aweze kumuamini mwenzake anayeshiriki naye kwa jambo lolote hilo na ni jambo zuri kwa sababu, heshima ni kitu ambacho ni muhimu zaidi kwa sababu ndiyo kitu cha kwanza ambacho mtu anachogundua wakati ambapo unashirikiana na mtu mwengine kama ni mgeni ama ni mtu ambayo unamjua kulingana na jinsi ambavyo anaongea ama jinsi ambavyo anakuhusisha Utajua kabisa kama mtu ana heshima ama hana.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa na pia lugha ya kituruki kwa sababu ningependa kusafiri kuenda huko kwanza kabisa kwenye shugli za kikazi na pia kuongeza masomo yangu ningependa kuongeza masomo na pia Eee, masomo ambayo ninafanya ama njia ya kazi ambayo nilichagua inaeza kunisaidia sana kwa kuwa inahusisha kushiriki na watu kutoka nchi mbali mbali Ninaweza kushiriki nao kwa urahisi kwa sababu ninaweza kuongea kwenye lugha yao Ningekuwa muhimu zaidi pia ningeweza kujifunza hata lugha zingine nyingine zaidi zile ambazo sisijui kwa sababu kwa sasa ninaweza sema kuwa ninajua kingereza na kifaransa kidogo lakini kitu ruki ni lugha ya kwanza kabisa ambayo ninge penda kujifunza nina mauthui ya kujifunza hivi karibuni na wakati ambapo nitajua itanisaidia pia ninaweza hata kufanya kazi nyingine nzuri zaidi ama kupata kazi nyingine nzuri zaidi kulikuwa ata ile ambayo nilio nayo sasa kwa kupitia ujuzi wa lugha hizo tofauti na zile ambazo nazijua.

Naam, ninapenda chakula kitamu, chakula kizuri na ambacho nikisafi kilicho tengenezwa katika ufasihi na ufahamu zaidi na watu ambao wanajua kukitengeneza wapishi ambao wameimarika katika sana hiyo. Uwa ninapenda sana kula chakula kitamu Kwa kawaida sidhani kuna mtu ambaye hapendi kula chakula ambacho ni kitamu na chakupendeza na pia ambajo kina manufaa kimwili ya kimwili ninajua kwa kawaida kuwa vyakula hivyo vineeza saidia sana katika ukuzaji wa kimwili na pia hata kujifuraisha kwa kuwa chakula pia ni jambo moja ambalo linafanya mtu aweze kufurahia sana moyo uweze kurithika na pia mwili ya matumbo pia ieze kushiba na kurithika.

Naam ninapenda kuogelea kwa sababu wakati ambapo ninaogelea ninasaidia katika kuhifadhi joto ama kiwango cha joto katika mwili hasa wakati ambapo kuna joto kali ama wakati ambapo kuna jua kali Ninapoogelea ninaweza kuhifadhi ama kuweza kujua kiwango kipi ni kizuri kabisa cha joto katika mwili pia wakati ambapo kuna joto jingi zaidi inaweza kupunguza joto kwa kupitia kuogelea.

Kwa kawaida sina uzoefu wa kuenda hospitalini maranyingi kwa sababu huwa sipati magonjwa ambayo ya naweza kunifikisha ama kunipeleka hospitalini kwa hiyo siwezi kusema kuwa nina siku ambazo ninaenda hospitalini ama marangapi nimekua nikienda hospitalini kwa mwaka kwa sababu ninauwezo ama na Nimefanikiwa kuwa sigonjeki haraka kwa hiyo sina haja kuenda hospitalini mara nyingi.

Naam nimewai fanya kazi ya kujitolea pale ambapo ulikuwa ni kifanya kazi ya kujitolea kusaidia katika jamii, pamoja ama nikishirikishwa na kikundi kisicho cha kiserikali Kinacho saidia katika kupea watu ambao wanashida tofauti katika jamii msaada kwa aina ya chakula, mavazi, vitabu na pia kuweza kusajili ama kupeleka watoto shule ambao wako nyumbani kwa sababu ya shida tofauti na pia kuwasaidia kujua kusoma na kuandika na pia kusaidia kuwatoa kwenye mila na desturi zilizo pitwa na wakati Hasa zinazofanyika kwenye nchi ama jamii za kiafrika ambazo ni ukeketaji wa watoto wa wasichana pamoja na ndoa za mapema.

Kitu ambacho ninafanya cha kwanza kabisa ninapoanza kazi ni kukaguwa vifa vyangu vya kazi kama ninatumia talakirishi nahakikisha kuwa inafanya kazi vizuri jambo la pili katika mambo ambayo ninafanya ya kwanza ni kujienda kwa njia ya kuangalia mali ambapo niliachia kazi siku iliopita ama wakati wa mwisho ambayo nilifanya kazi na kuangalia pia maudhui ama malengo yangu ya kazi mahali ambapo ninafa kuwa nimefikisha ama nikiendelea kutoka wapi Pia huwa ninapenda kushirikiana na wasimamizi wangu ilikuhakikisha kuwa kuna mambo ambayo nimefanya ambayo yanatarajiwa kufanyika Kwa haraka ama ni mambo ya gafla ambayo yanaitaji kufanyika ili niendele na kazi zangu.

Kitendo ambacho ninaweza sema kiliniguza sana na nimekitenda kwa wema kutokana na mapenzi ya roho yangu ni siku moja ambapo nilipatana na kijana mdogo ambaye alikuwa akiomba chakula na hakuwa na chakula akaniomba sana na kunisihi nimpe chakula ama nimpe pesa akanunue chakula ili aweze kujilisha na kulisha familia yake tuliandamana naye hadi dukani kisha nikamnunulia unga na nikampa ili yapeleke nyumbani kijana huyo alishukuru sana na akaniambia kuwa na bibi ama nyanyake ni mzee na yupo nyumbani na hana uwezo wa kujisaidia wala kuenda kufanya kazi ili wapate riziki kwa hiyo Nalishukuru sana na hilo ni jambo ambalo ninaweza sema lilikuwa la wema sana niliwahi kutenda.

Ninapendelea sana kusoma Kwa kuwa nimekua nikisoma tangu wakati ambako niliweza kujua kusoma na kuandika nilipakua mtoto mdogo Nilianza kwa kusoma vitabu vidogo vya hadithi za watoto na nikakua nikaendelea kusoma hadi ambapo nikakua mtu mzima nikaendelea kusoma vitabu vya ruhaya ambavyo vina kurasa nyingi zaidi na pia vitabu aina nyingine ambazo Ninaweza kunisaidia katika kukuza uwezo wangu wa kiakili na kukuza hata uwezo wangu wa kufikiria Ninapenda sana kusoma ingawa kwa wakati mwingine ama mara kwa mara hua ninapenda kuandika vidokezo Ama mambo fulani nilioyasoma ama ambayo nimejua baada ya muda fulani Kwa mfano naweza kuandika mambo ambayo nimeasoma ama kuejua kwa muda wa dakika ama kwa muda wa msimu moja.

Naam nina gawanya taka zangu kwa kutumia mikebe miwili mkebe wa kwanza ni mkebe wa takataka ambazo haziwezi zikarudishwa za pili ni zile ambazo zinaweza kurudiwa na ambazo zinaweza kutumika tena kwa hivyo wakati ambapo nina tupa takataka zangu huwa ninaweza kuzigawa kwa mara mbili zingine hata ninaweza kuzitumia katika mbolea kwenye shamba langu ndogo lililoko la jikoni huwa ninaweza kugawa takataka hizo na wakati mwingi huwa zinanisaidia kwa kutengeneza mbolea ya chakula na mboga tunazotumia nyumbani.

Hapa na siishi mahali ambapo nilizaliwa niliweza kuhama baada ya kumaliza shule kumaliza chuo na kupata kazi niliweza kuondoka na kuenda jijini ambapo ninafanya kazi na kupata riziki yangu nikiendelea kujifunza mambo mbali mbali kuhusu maisha Wakati ambapo ninapokuwa hapo jijini, ninaweza kujifunza mengi kuhusu maisha na pia mengi kuhusu kazi, hiyo inanisaidia katika kunisaidia kupata uwezo wa kujua jinsi ya maisha. Unakupitia changamoto mbali mbali ninaweza kukuwa mtu ambaye ana ujuzi na uwezo wa kuepuka changamoto hizo siku nyingine.

Wakati ambapo kuna mkutano huwa ninapenda kujianda kwanza kabisa kwa kudokeza mambo ambayo ningetarajia kupata kutoka kwa mkutano huo ama mambo ambayo ningetarajia kuzungumzia katika mkutano huo hayo yanalingana pia na kile ambacho ningependa kuzungumzia katika mkutano inaweza kuwa ni mambo ya kikazi, inaweza kuwa ni kuhusu fedha, inaweza kuwa ni utendakazi, inaweza kuwa ni mahusiano na wafanyikazi wenzangu kwa hiyo kwa mambo yoyote ama kulingana na maudhui ya mkutano huo hua Ninakuwa nimejiandaa kama niripoti ninaenda kupeleka Ninahakikisha kuwa nimetengeneza Copy za ripoti hizo ambazo nitakazopeana kila mtu azionge kama nitatumia tarakilishi kudokeza nina hakikisha kuwa tarakilishi yangu inafanya kazi vizuri ili nisiweze kupata matatizo yoyote wakati ambapo mkutano unaendelea.

Naam ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa kuwa hapa nchini kenya tuna mfumo mzuri sana wa simu unaoitwa Mpesa unaotusaidia kuweka kuhifadhi pesa na kutumia pesa kwenye simu unatoa kiwango kidogo tu ili kuweza kufanya matumizi ya kulipa na pia kulipwa kwa kutumia simu na pia kutumiwa pesa kielektroniki pia mfumo huo unasaidia sana katika kuweka akiba na pia kupeana mikopo midogo ili mtu aweze kulipa vitu ambavyo ananunua mfumo huo unasaidia kwa sababu kwa muda mrefu sana hasa wakati ambapo kulikuwa na COVID-19 ilisaidia kwa kuwa matumizi ama jinsi ya kutumia pesa kwa kushika pesa mkononi ilipungua kwa kiasi kikubwa. Pia ikasaidia kupunguza uenezi ama kueneza kwa ugonjwa huo kwa kuwa watu hawakuwa wanashikana na biashara zilikuwa zikiendelea kwa kutumia malipo ya simu.

Naam, ninapenda mvua ya hasa wakati ya ambapo kuna jua kali ama wakati wowote mimi napenda mvua sana kwa sababu kwanza kabisa inanipea matumaini kuwa wakati ya ambapo kuna watu ambao wanapanda watakuwa na mavuno na mimea yao itaimarika kwa hivyo hakutakuwa na janga la ukame ama ukosefu wa chakula na maji ya kunywa kwa watu na pia kwa mifugo. Pia mvua huwa inasaidia katika kusafisha hewa sawa wakati ambapo kuna vumbi sana, wakati ambapo kunanyesha vumbi hiyo inapungua na pia kuna pata hewa na madhari mazuri na mtu hawezi kuathirika sana na vumbi. Napenda mvua pia kwa sababu huwa inasaidia katika kutupa maji Sasa kwa sehemu ambazo hazina maji mengi wakati ambapo mvua vinakuja hauwa wanaeza watu wanaoishi sehemu hizo wanaweza kuhifadhi maji na kuitumia bada.

Naamu, ninahifadhi vitu vingi vya thamani kwanza kabisa ni vitu ambavyo Nimevi pata mimi mwenyewe na vingine pia nikaeza kupewa na jamaa na marafiki zangu Kwanza kabisa ninahifadhi vyeti vyangu vya shuleni kwa kuwa ni muhimu sana na ni vya thamani kwangu Kwa sababu nilitumia pesa nyingi sana pamoja na vitu vingine vya thamani na pia wakati wangu mwingi sana ili kuweza kupata vyeti hivyo kwa sababu kwa hivyo kuvipoteza Naeza kuwa ni kitu ambacho nikibaya sana kwangu kwa sababu maisha yangu yote nimekua nikitafuta vieti hivyo ili vinisaidia kupata kazi nzuri Pia ni na vitu vingi vya thamani kama mikufu na fedha na pia dhahabu za thamani ambazo nimepewa na jamaa na marafikizangu katika siku za kipekee za maisha yangu na kwa hiyo ninapenda kuvihifadhi na siyezi kuvipoteza vitu hivi.

Ninapenda kinywaji cha matunda wakati ambapo kiko kwenye baridi Kinywaji hicho hua ninakipenda kwa sababu kina utamu zaidi hasa wakati ambapo kuna jua kali na ninahisi kiu sana ninapenda kunywa kinywaji hicho kwa sababu kinasaidia hasa katika wakati ambapo kuna joto unapunguza joto mwilini na pia kupunguza kiu ni kinywaji kizuri kwa sababu pia kina tumika kutengeneza na kuimarisha afya Iwapo ni kinywaji ambacho akijatengenezwa ama kuekwa vitu ama kemikali za kuhifathi ni kinywaji ambacho ni kizuri na chenye faida kinaweza kunywewa pia na watoto wadogo na kisikuletee mathara yoyote ya kiafya ukilinganisha na vinywaji vingine vya kununua dukani.

Chakula ambacho ninapenda kukila zaidi ni chakula cha wali wa pilau ya kiswahili ambacho kinatengenezwa na asili yake ni pwani ya hapa Kenya ni chakula ambacho nikitamu zaidi hasa wakati ambacho kinatengenezwa na mtu anaye juwa kukitengeneza Ama mtu ambaye anaasili ya kiswahili Chakula hicho kinalathatamu zaidi kwa kuwa kimewekwa mdarasini pamoja na viungo vingine vya kiswahili ambavyo vinafanya chakula kiwe kitamu kabisa Wakati ambapo ama pindi wakati unavyoenda nimekua nikijifunza kupika na hadisasa ninaweza kuimarika Ama ninaeza kuimarisha ujuzi wangu wa kukipika na huwa ninakipika mara kwa mara kati kwa wiki ninaweza hata kukipika mara tatu na huwa nilijua chakula hiki kupitia rafiki yangu ambaye ni anajua na anaasili ya kiswaili ndiye aliyenifunza kupika chakula hiki kukiandaa na kukitengeneza kwa ujuzi zaidi.

Mahali ambapo ninapenda kuwa kwa kawaida ni mahali ambapo kuna mantari mazuri kwa njia ya kuwa mantari hayo ya napendeza ya na muonekano mzuri na usafi wakipekee Kuna nyasi maua mazuri na pia mahali ambapo kuna miti na kuna utulivu zaidi mahali ya mbapo hapana msongamano wa watu na pia akuna kelele za watu na pia magari ambo mengine yote ambayo ya nazakwea kileta kelele huwa ninapenda maali ya mbapo kuna hewasafi na pia kuna harufu ya kupendeza na pia ikiweze kana pawe mahali ya mbapo kuna mto na pasikuwa mjini Kwa sababu mjini kuna makilele mengi na msongamano mwingi sana ambao kwa kawaida hauleti ya mani Kwa hiyo mimi ninapenda kuhishi mali ambapo hakuna watu wengi Hata kijijini inaiza kuhishi bila wasiwasi waote.

Naam, nimewahi kwenda kwenye tamasha la kimuziki lililoandaliwa kwenye uwanja. Wa nyayo ambalo ilikuwa limetengenezwa na mmoja wa wasanii maarufu sana hapa Kenya. Ilikuwa ni tamasha ambayo ilikuwa ni hafla nzuri na ya kupendeza na ya kufurahisha, ambapo tuliweza kuimba na kucheza muziki kwa muda mrefu sana hadi asubuhi, kwa sababu tamasha lenyewe lilifanyika wakati wa usiku. Tamasha ilikuwa nzuri kwa sababu nyimbo zenyewe nilikuwa nazifahamu, na pia wanamuziki waliweza kujiandaa Kulikuwa na usalama pia, na niliweza kufurahia kwa sababu tulikuwa tumeenda na rafiki zangu na tukaweza kusherehekea tamasha hiyo. Kwa njia ya kipekee na kufurahia pamoja.

Kwanza kabisa mtandao hauna usalama kabisa kwa hivyo mtu hawezi kusema natumia jinsi fulani kujianda kutokana na vitisho hivi lakini kwanza kabisa huwa ninapenda kujiepusha na watu ambao wanaonekana kuwa na hisia tofauti na za watu wengi ama hisia maarufu Hasa watu ambao wanaoeneza chuki na mambo yasiyokuwa ya ukweli. Huwa ninapenda kujiepusha sana na mambo kama hayo. Pili, huwa ninapenda kujiepusha na watu ambao wanajihusisha kwenye maneno ya kisiasa Kwa sababu kutokana na muda mazoea ya muda mrefu, tumeona kuwa watu ambao wanajihusisha na mambo ya kisiasa hasa na siasa au walioko serikalini inaweza kusababisha vitisho mitandaoni.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini kwanza kabisa nimeweza kutambuliwa kwa njia ya kuwa mfanyakazi bora zaidi na ambaye anatenda kazi yake vizuri. Pili nimeweza kufanikiwa kwa kuwa mimi nimeweza kupata ujuzi zaidi na utaalamu kutokana na kazi ambayo ninafanya na kazi ambayo ninaipenda nimeweza kupata ujuzi maalum kutokana na wakufunzi ambao nimepata na watu ambayo umeamua watu ambao wanajua kitaalam ama taaluma hiyo vizuri na kuniliko na wamefanya kazi kwa muda wa miaka mingi wameweza kunielekeza vizuri waelekezi ambao wamekua wazuri na wenye kuelewa na wana utulivu zaidi hayo ndiyo baadhi ya mafanikio ambayo nimeyapata kazini.

Kwa muda ambao nimekua nikifanya kazi, ninaweza sema kuwa nguvu zangu kazi ni nguvu nitakuwa msimamizi wa kikundi kisichokuwa kikubwa sana cha watu. Kama ishirini hivi ninaweza kusimamia kikundi hicho kwa njia ya kipekee na kwa ufahamu na ustadi zaidi kwa kuwa nimekubaliwa na nimetarajiwa kuungoza kundi hilo kwa sababu kutoka au kutokana na ujuzi wangu ambao nimekua nao na pia kwa mafunzo ambao nimepata kwa kuweza kuongoza kikundi hicho ni nguvu ambazo ninapenda kuzitumia kuninufaisha mimi kwa kunisaidia katika kuendeleza kazi na pia kwa watu ambao ninawasimamia na pia tunafanya kazi na.

Mahali ambapo ninapenda kula sana kama si nyumbani ama nje ya nyumbani huwa ninapenda kula kwenye hoteli ambazo zime zime tambulikana kuwa kwanza kabisa kwenye usafi ni mimi huwa ni mtu ambaye anahisia kali sana nahisia nyingi sana kuusu usafi na ambapo chakula kinatengenezwa. Kuna wakati ambapo hata ninaweza kutokula chakula hicho Ama hua ninaogopa kukula kwa kuhofia kupata maumivu ya tumbo Asaha kwa sababu ya mahali ambapo chakula hicho kimetengenezwa lakini Kwa kawaida sio lazima chakula hicho kiwe mahali ambapo ama kiwe kimetengenezwa mahali ambapo Naona lakini Hata kulingana na ambavyo mahali ya hoteli ilivyo ninaeza kujua kama mahali ambapo chakula icho kimetoka ni pasafi au sio pasafi.

Kwa kawaida, mimi hupenda kula chakula ambacho, hakina mafuta mingi, kwa kuwa hata kinalika na ladha inaeza kusikika. Ninahisia kwamba wakati ambapo chakula kimewekwa mafuta nyingi ama viungo vingi zaidi, ladha yake ya kiasili haitapatikana. Na kwa mfano wakati ambapo unakula nyama, na nyama hiyo umeiweka viungo vingi na pia mafuta mengi huwa ninahisi ni kama nyama hiyo haina ladha tamu tena, haina ladha ya kiasili ambayo inafaa kuwa nayo na kwa hiyo utamu wake unapungua zaidi, kwa hivyo mimi naweza kusema, kwa kibinafsi kuwa mimi chakula ambacho kina mafuta mengi sikipendi kabisa, kwa kuwa sio sisikii kikiwa kitamu kama kile ambacho hakina mafuta mingi.

Keki ambayo ninawipenda zaidi ni keki ya black forest ilia utengenezwa kwa kutumia koko na pia viungo mingine vya keki huwa nina hizi kuwa keki hiyo ndiyo tamu zaidi kwa zote na pia Inalatha tamu na ya kupendeza na pia utamu wake nisabia kwa kuwa haini uskari nyingi na pia haina chumbi nyingi ya mambo mengina kama hayo hua nina penda kula kiki hiyo kwa sababu kwangu inanishibisha na kuwa inanitoa hamu ya kukula kiki asa wakati ambapo nimeka kwa muda mrefu bila kuila hua ninasikia ikiwatamu sana wakati ambapo ninaikula na inanizuia kupata hamu ya kukula keki kwa muda mingine mbrefu kwa kuwa ninajua ulajua kiki Ikua uzwe funeza kukosesha madara kwenye afi.

Zawadi nzuri zaidi ambayo nimewai kupokea ilikuwa ni zawadi ya mkufu ambao ni mkufu mzuri zaidi nilioweza kupewa na mpenzi wangu ambapo nilipokuwa nikisharehekea siku yangu ya kuzaliwa aliweza kuniletea mkufu huo ambao ni mkufu mzuri unapendeza na wenye wenye rangi ya kupendeza na pia muonekano wake ni mzuri zaidi. Nina uhifadhi na kudhamini sana mkufu huo kwa sababu. Kwangu sio muonekano tu lakini huwa mkufu huo unanikumbusha kuwa kuna mtu ambaye ananipenda zaidi. Na pia mimi ninampenda zaidi na uhusiano wetu unaweza kuonyenshana ama ninapo uangalia nakumbuka kuwa uhusiano wetu ni wa kipekee na ni mzuri. Pia siwezi kusahau kuwa mkufu huo una thamani ya pesa nyingi na pia ni mkufu ambao ulio tengenezwa kwa kutumia dhahabu.

Kitu kuna mambo katha ambayo ninafanya ilikuweka ama kuhakikisha kuwa nimeweka afya nzuri kwanza kabisa ninapenda kula vyakula ambavyo vinafaida katika mwili kula mboga kula matunda na vyakula ambavyo havina skari nyingi wala mafuta mingi zaidi. Kwa kuzingatia hayo, ninauhakika kuwa afya yangu, imeimarika vizuri, pia ninapenda kuosha mikono wakati ambapo ninatumia chakula ama wakati ambapo ninaguza vya kula kabla ya kukula na pia baada ya kutumia choo ama mahali, kutoka mahali ambapo kuna watu wengi, ninapenda kunawa mikono ilikuakikisha kuwa sijakula. E. Ha virusi vyovyote nilivyokuwa nimeokota wakati ambapo nilikuwa inje pia ninapenda kufanya mazoezi ili kuakikisha kuwa mwili wangu uko sawa na unaendelea vizuri hasa katika kuchoma mafuta yalio. Yalio jiweka katika mwili na hayafai kuwepo mazoezi ya nasaidia katika kuweka afya mzu.

Wakati wa mapumziko zaidi ama wakati ambapo ninapumzika kazini huwa ninapenda kutembea kidogo huko nje kutoka kwenye jumba ambalo tunafanya kazi kutoka kidogo kuangalia mandhari ama yalioko hapo nje hasaa kama kuna miti na kuna jua ninapenda kuka mahali ambapo kuna vitu vya kiasili kama kuna nyasi hivyo ninakaa ninasinzia kidogo ama kama siezi kusinzia ninasikiza muziki kidogo Kwa kuwa huwa inanisaidia kupumzisha akili kwa sababu sana sana hufanya kazi kwa muda mrefu naeza kuwa na uchovu zaidi kwa hivyo wakati ambapo nina keti hapo ninaweza kupumzisha akili na pia kupumzika mwilini Nikingoja kurudi kazini ili kumaliza siku yangu.

Kwanza kabisa huwa ninahakikisha kuwa mvutano ama mgogoro na watu haufanyiki mara nyingi kama ninaweza kuzuia mgogoro huo Mwanzoni huwa ninahakikisha kuwa sitafuti mgogoro na watu lakini wakati ambapo mgogoro huo unapatikana huwa ninapenda kutumia sauti ya chini ili nisieze kumshtua ama kueza kumwelekeza mtu ambae tuna mgogoro nae asiweze kufanya jombo laki ghafla ambalo linaeza kuwa mbaya anaweza kukugonga ama atumie kifaa kukugonga na inaweza kusababisha ajali mbaya hadi hata ya kifo kwa hivyo ninapenda kuongea kwa sauti ndogo na pia ninajaribu kuhakikisha kuwa mgogoro huo haujakua mzozo mkubwa zaidi unaoweza kusababisha vita hayo ni mambo ambayo baadhi ya mambo ambayo ninafanya wakati ambapo ninajipata kwenye mgogoro.

Naam, nimewahi kujaribu kujifunza kupiga gita, lakini kama wanavyo sema kifaa, kuna vifaa ambavyo, unahitaji talanta ili kujua kujifunza na pia unahitaji kuwa unamalenga ama unatamaa sana ya kujua kuchaza kifaa hicho. Kwa kuwa nilikuwa na tama na kusoma masomo ya kimuziki, kuna wakati ulifika ikashindikana kwa sababu, wakati ulikosekana na pia kifaa hicho kilikuwa kigumu zaidi kusoma kwangu, hizo ni hisia zangu kibinafsi, niliona kikiwa kifaa gumu sana kukisoma. Na wakati ambapo nilipokuwa nikikuwa, nikaona ama nikakua. Nime, nina tamaa ya kusoma mambo mengine. Ambayo hayahusiani na kimuziki lakini tamaa bado ipo na pengine wakati mwingine ujawa ama wakati ambao nitakuwa na wakati ninaweza kujifunza kupiga gitaa tena.

Ninapenda mwanga wakati kwa sababu huwa unanizuia kutokana na kuchomeka sana kwa sababu macho yangu hayawezi kuvumilia mwanga mkali. Kwa kuwa mwangaza huo unanichoma na pia yamekuwa na matatizo ambayo yamenisababisha mimi kuvaa miwani ama kueka dawa mara kwa mara mwanga mkali huwa unaathiri macho yangu. Usiku huwa sipati nguvu kabisa ya kutumia mwanga mkali ama kutizama mwanga mkali kwa muda mrefu na wakati mwingine inafika siwezi hata kuona maandishi ama kuona watu vizuri Kwa hivyo inanibidi nivae miwani ili kupima mwanga huo kama hauwezi kupimika kwa kutumia switchi Pia hata mwanga wa jua saa ingine huwa unanizulia kufanya mambo mengi sana kwa sababu huwezi kuzima jua na wakati mwingine hata miwani hainisaidii na maumivu yanakuwa makali zaidi.

Hapana, siweki picha zangu mtandaoni kwa hofu ya kuwa ninaweza kuwa kupata vitisho ama picha zangu zinaweza kutumika kwa njia isiyofaa bila hata hithini yangu. Kwa hiyo wakati ya ambapo nipo mitandaoni ninapenda kutumia picha zingine zaki grafiki kama vile emoji ama picha zinazojulikana kama GIF ama zile zingine zinaza ito anime. Sipendi kutumia pichazangu binafsi kwa sababu kama nilivyo dokeza hapo awali hofu ya pichazangu kutumika vibaya ama pia kupata vitisho inaweza kuwa ni moja wapo wa mambo ambayo ya nanisababisha mimi kutoweka pichazangu mtandaoni pia inaweza kuwa kuna mtu ambaye anakutafuta ama anapanga mambo ya siyokuwa mazuri na wakati ambapo unaweka picha mtandaoni, inaeza kuwa ni kitu ambacho siyo kizuri kwa sababu mtu huyo anaweza kuwa na fikra mbaya na anaweza kukutafuta. Kwanza hivo hapo anauwezo wakutumia tarakilishi ili kutafuta ama kuingia kwenye mambo ambayo hafai kuingia inayojulikana kama hacking.